La sivyo. Mimi si mtu wa kuchelewa. Kila wakati ninahitajika kukutana na mtu. Mimi ni mtu wakupa. Kufika kwa muda au mapema kiasi kwa muda. Mimi ni mtu wa kuangalia masaa. Ninafika kwa masaa yenye inastahili mimi kufika. Sasa nikihitajika kufika kama saa kumi Nitajaribu nifike kama dakika kumi kabla Iyo ni kama saa tisa hamsini Sipendi kuchelewa kabisa.

Tabia ninayoipenda kwa watu wengine ni tabia ya kuambia mtu kama hautaki kuongeleshwa ama kama umechoka na mtu. Mimi napenda mtu ananiambia kama amekasirika na mimi. Amechoshwa, anataka muda wa kufikiria. Sipendi tabia yenye mtu ananyamaza tu ni kama vitu ziko sawa na anajua vitu haziko sawa, sipendi kamwe.

Kiwango ni nachotaka kufikia katika kazi yangu haijalishi na kiwango gani ya cheo katika hiyo kazi. Kiwango chenye mimi naangalia ni kiwango cha pesa ninayopata Sasa hata nikibaki hata kukua kiwango cha chini na napata pesa mzuri mingi mimi sina shida lakini sina haja kamwe na kiwango cha ya hapo ndani ya kazi kiwango chakupeana ama kupewa mamlaka kuangalia watu wafanyakazi wengine. Mimi nataka tu kiwango chakupata pesa mingi hiyo ndo kitu mimi nashughulika nayo.

Sipendi picha sana lakini ninapo jipata nimeenda kutembelea kitu mpya naona kitu sijai ona hapo ndio ninapigia picha. Sasa kwa jumla kama kwa mwaka ninapiga picha kama mara nne hivi kwa sababu hata mimi mwenyewe si ati ninatembea mahali sijatembea sana. Sasa ni kama mara nne napiga picha kwa mwaka.

Ninapo pata marafiki wapya, maramingi, nina wapa muda wajieleze, ndio nieze kujua nini wanachopenda Sasa nina wachia muda, waniambie kitu wanapenda, venye wanapenda mtu, kama wanapenda mtu wa awaskize Ama kama wanapenda kuongea sana, ninawapea muda wajieleze hivyo ndo inanipatia uwezo wakujua vile nita handle hao marafiki wapya nitaelewana nao namna gani.

Mahali ninapopenda ku kukua sana. Ni mahali kuna kagiza na kabaridi kidogo. Haijalishi ni wapi bora kuna kagiza na baridi kidogo. Si baridi mingi ya kuumiza mwili baridi kale kadogo. Kwa kimombo wanaita cool cool place. Si cold. Hasa ni mahali kwa kagiza na kabaridi.

Chakula ni nacho penda kula jioni ni ugali sukuma. Napenda tu hio ugali sukuma kwa sababu si kwanza naeza ipika virahisi, alafu ni tamu. Alafu pia hii chakula ni kitu ninaeza kula hiyo jioni na bado nikakula asubuhi na nishibe niende kazi. Hasa ni ugali sukuma Ikiekwa mayai pia ni sawa na isipo ekwa ni sawa bado ni mtamu tu hivo.

Napendelea chakula ina ladha ya kapilipili kwa umbali kidogo. Ya pilipili inaitwa chilli Sasa mimi napendezwa sana na hiyo sauce ya pilipili ni tamu kwa sababu inafanya kama inawasha ulimi kidogo Lakini si ati ni mingi iwashe ulimi kabisa, ni kidogo tu.

Inabidi nimependa hesabu kwa sababu hesabu ziko kila mahali. Lakini kwa mimi mwenyewe sipendi kufanya hesabu kamwe Kwa sababu hesabu zilinilemea sijui kufanya hesabu. Lakini inabidi nimezipenda kwa sababu nahitaji hiyo hesabu kwa kimaisha kila mahali nafaa kwa hesabu kama kuhesabu pesa, kuhesabu ni lita ngapi nime za mafuta nimeweka kwa gari Sasa ninahitaji hizo hesabu kimaisha lakini sizipendi kamwe.

Kitabu ninacho kipenda ni hichi kimeandikwa na Robert Kiyosaki. Inaitwa Rich Dad, Poor Dad. Nacho ninapenda hiki kitabu kwa sababu kinafundisha sana kuhusu pesa na kuhusu venye mtu anafanya. Ndiyo akue tajiri na vitu zenye watu wanafanya wabaki maskini. Na kipenda tu kwa sababu, hakuna kitabu kingine kamwe, kineza umfundisha mtu vitu kama hizo uko shule. Shule mna fundishwa vitu tofauti, na uku inje mna kuja mna pata vitu tena ni tofauti. Si zenye mlifundishwa shule.

Jambo la dini linalokuwa na umuhimu kwangu ni kwamba kuna mungu na huyo mungu aliumba ulimwengu mzima. Hilo tu ndio la maana. Kuna mungu na alituumba ulimwengu. Lakini zingine kama tunahitaji lazima twende kanisa, hizo sioni kama ni za maana sana. Lakini kuna mungu aliye tuumba sisi na tunamuabudu hilo ndio la maana.

Nikichoka kabisa nikitaka kupumzika kwangu Ninapenda kukaa pekee yangu kwa giza kwa muda mrefu ninavyoweza. Nakaa kwa nyumba yangu ninafunga dirisha inakua tu kwa giza na nawacha kabaridi ki kadogo hivi napunguza joto kuwe na kabaridi na nakaa tu hapo hata naweza kaa kwa muda kama wa masaa tatu ninapumzika Ninaweza fanya kama kulala lakini si kulala kabisa ni kama kusinzia kidogo Nikifikiria tu pekee yangu. Hivyo ndo vile mi hupumzika na mara mingi nikitoka hapo huwa ni nimepumzika nina nguvu ya kutosha kuendelea kazi.

Kwa saa hizi situmi plastiki. Niliacha kutumia vitu za plastiki kabisa kwa sababu vitu za plastiki haziozi na zinabaki kwa mazingira kwa muda mrefu sana bila kuoza. Hivo hivo zinaenda zikia ribu vitu kama zikila lia nyasi, zina ribu nyasi ya haitamea kamwe zikia zikigia kwa maji, zina nyonga vitu kama samaki na wanyama wengine wa maji. Sasa najua haziraruki virahisi na pia haziozi Kwa hivyo situmi plastiki kamwe kwa kulinda mazingira.

Nje ya nyumba ninapenda kula mahali panaitwa Paradise food. Ni mahali wana chakula safi na bei yake ni bei mzuri ya mwananchi. Na pia wafanyikazi wa hapo wana heshima wanaongelesha watu vizuri. Sasa ni mahali panaitwa Paradise food.

Nikiwa na familia ninapenda kutumia muda kwa kukaa na familia tunaenda kama matembezi nje ya nyumba, tunaenda kama road trip, tunaenda mbali, tunaenda kukaa pamoja mbali na nyumbani. Hivyo ndo napenda ni kutulia nikiwa na familia. Tunatumia muda wetu mbali na nyumba ndiyo tuweze kuongea bila kila mtu kujifungia kwa vyumba vyake.

Mimi ninapenda upepo. Sio AC kamwe. Napenda ile upepo inatoka kwa fan inanipiga mi mwenyewe. Hivo inanituliza mimi kivyangu nikitaka kutulizwa kupewa kabaridi. Siyo AC, AC inatuliza kibaridi ama inaongeza joto kwa nyumba mzima na wakati mingi unapata si mimi peke yangu niko kwa hiyo nyumba na siezi jua watu wengine kama wanataka hiyo upepo ama AC Sasa mimi ninapenda kutumia fan ndio inipige upepo mimi kipekee nikitaka hiyo upepo nikihitaji.

Chakula cha kigeni nishawahi jaribu ni chakula kinaitwa sushi Hii ni mchele, imeekwa imeshikanishwa na nyama ya samaki na nikama hazijaiva, hiyo ndo nishawahi jaribu ni chakula ya kigeni Nashuku ni chakula ya amerikani ama ni ya chinese Lakini hiyo ndo ya kigeni nishawahi jaribu na kusema ukweli ilikuwa tamu niliipenda kabisa sushi.

Kwa saa hizi ninafanya kazi ya pizza delivery, nafanya kazi ya kupeleka vyakula kwa milango za watu hio ndo kazi nafanya kwa saa hizi kujitunza kwa sababu sijaenza kupata kazi bado ile ya kuajiriwa na serikali na pia nikifaulu nitajifungulia biashara zangu na sitataka kazi ya kuajiriwa na serikali kamwe nitaendelea kufanya biashara na ikuwe kubwa kama inilipie, ieze kunilipia mahitaji yangu.

Ndivyo, ninapenda kucheza gitaa sana sana, gitaa ninapendezwa na sauti yake na pia nimeona watu wengi kama rockstars, kama kina nickelback wakicheza hiyo gitaa na wanaicheza vizuri sana, sasa ninapendezwa na hiyo gitaa.

Kitu ninapendezwa sana na mtaa ninakaa ni usalama. Unaeza rudi wakati wowote kutoka unakotoka. Kama saa saba usiku, saa tisa usiku na unarudi kwa nyumba. Na hakuna mtu anakusumbua, kukuuliza kitu. Alafu pia ukirudi wakati wowote unarudi, unaeza utapata watu wanauza vitu. Sasa unaeza nunua kitu wakati wowote duka zimefunguka zinafanya kazi. Unaeza rudi ununue mboga usiku saa saba usiku saa tisa usiku ununue mboga na ukuje upike Hakuna mtu watu wanafanyanga biashara muda wote wa siku.

Ndivyo, hii ndio inaitwa community service, unafanya kazi yenye haulipwi, nishawahi fanya kazi kama hiyo. Na kitu ilikuwa kazi ya kufanya usafi kwa mazingira, kwa eneo ya mtaa, nina kaa, ni kitu ilikuwa tunajitolea, unasaidia, haungoji kulipwa kwa sababu, hakuna mtu analipa, na hiyo usafi tulikuwa tunafanya ni kwa manufaa yetu sisi wenyewe.

Mimi ninapenda t-shirt, sipendi shati kamwe. Kwa sababu na t-shirt, mimi si mtu wa official, mimi ni mtu wa unofficial ama informal. Sasa informal ninaenda sana sana na t-shirt. Sipendi shati, juu sitaki kupiga pasi, sipendi hizo kabisa. Sipendi hiyo kazi ya kupiga pasi, navaa informal, wakati nataka, venya nataka.

Ndivyo, ninafuatilia matukio ya kima taifa kwa sababu. Saa zingine ninataka kufanya forex trading sana sana ya gold na vitu kama hizo zinaambatanishwa na matukio ya kimataifa. Kitu kinachotokea kima taifa, ndo kinafanya matukio yote ina effect kitu tunaona kwa soko ya forex.

Ningependa nijifundishe kuendesha gari. Sana sana hili gari kubwa kama basi. Si hizi gari ndogo. Hiyo ndo kitu ningependa nijue kufanya. Kuendesha gari kubwa kama basi. Kwa sababu kwenye ninakaa watu wanahitajika wakufanya hiyo kazi. Na watu wengi wenye wanajua kufanya hiyo kazi ya kuendesha gari kubwa hawako kamwe walienda inchi zingine kupewa hiyo kazi.

Ninatumia mda wangu wabure kwa kuangalia vitu kama tv shows ama filamu za movies kama endgame, hizo za marvel Kwa sababu zinanituliza mawazo niache kufikiria mambo ya kazi vitu za kama za dunia zinafanya tu akili yangu inatulia.

Kwangu kabisa ningependa kwenda madukani siku kama ya weekdays siku ya watu kwenda kazi kwa sababu nikienda kwa weekend siku zenye watu hawaendi kazi kama jumamosi na jumapili dukazi mejaa kabisa kwa sababu watu wengi wa endi kazi na pia spendi kuenda duka wakati wa holiday kwa sababu watu wa mejaa pia jua hawajaenda kazi Sasa napenda wakatu wa kienda kazi Ndona napenda kuenda duka.

Kiongozi mzuri ni ule mwenye anajali masilahi ya watu anaoongoza. Ni ule mwenye anataka ajenge kitu kitafaidi watu. Sikuwapatia pesa ni kuwajengea kitu kitawapea watu pesa. Huyo ndio kiongozi mzuri. Badala ya kugawia watu pesa, anawapatia vitu. Watafanya wenyewe wapate pesa.

Kuna huyu radio presenter kwa hii studio inaitua Classic 105. Alinifundisha kitu, alisema kila mtu anaeza ishi bila wewe. Sasa usifikirie unahitaji kusaidia kila mtu mwenye anakuja kwako akiomba msaada wewe si malaika kusaidia kila mtu. Kila mtu anaweza ishi bila wewe Sasa saidia mahali unaweza saidia, ukijipata mahali huwezi saidia achana naye kabisa, atapata njia ya kusaidika bila wewe, hakuhitaji.

Hali ya hewa kwa leo ni mvua inanyesha kabisa na mawingu yametanda yamefunika jua Hakuna mwangaza wakutosha, hakuna miale ya jua inafika chini ni baridi na mvua na mawingu mingi hiyo ndo hali ya hewa ya sasa na hii hali ya hewa siipendi kamwe kwa sababu ninafanya kazi ya juakali na kila ninapotoka ninanyeshewa. Inabidi nisiende kazi ama nikienda kazi nikubali kunyeshewa na sipendi kunyeshewa. Sasa sipendi hii hali ya hewa lakini hiyo ndio iko.

Kila jioni nina kunywa maji Alafu ninaanza kuangalia filamu za upelelezi kwa YouTube Zinaitwa New Detective ama FBI Files niza upelelezi ya matokeo yanayo fanya ya uhalifu iko YouTube Sasa hiyo ndio kitu mimi nafanya kabla nilale Kuna kunywa tu maji mingi na ninaangalia izofilamu hadi ni lale ni kiziangalia.

Mafunzo ningependa kupewa kazini ni ya first aid First aid kwa kusaidia mtu anayeumia Kwa sababu mara mingi nimeona mtu anaumia na hakuna mtu anaeza msaidia kwa sababu hakuna mtu anaelewa Sasa hii first aid ama huduma ya kwanza Nikitu ningependa nifunzwe na hata kila mtu hapo kazini afundishwe inaeza okoa maisha.

Nashugulikia udhaifu wangu kwa kujipatia muda wa kumaliza kazi. Ninaeza jiambia hii kazi nafaa niimalize kwa muda wa siku moja kama maybe masaa kama nne na ni hivo najiambia nisipomaliza siendi nyumbani. Sasa nisifanye kitu kingine kamwe najilazimisha nifanye hiyo kazi ninayo nimalize ndio niende nyumbani ama ndio niende kukula. Nichukuwe break najifungia hivyo ndio nisikuwe na udhaifu wa kutofanya kazi kumaliza sasa nikiwa njaa ninajiambia lazima nimalize hii kazi ndo niende kula nitajiskuma nimalize hio kazi ndio niende kula.

Napenda kufanya kazi na watu wengine kwa sababu wananisaidia kimawazo naweza wauliza kitu sielewi wanieleze na na pia kwa kusaidiana ninaweza kwama na wananisaidia, ninapenda kufanya kwa grupu kwa pamoja na wenzangu si pekee yangu kwa sababu pekee yangu naweza jipata nafanya kitu mbaya sielewi ama nafanya vibaya kabisaa na sina mtu wa kuuliza ama kunieleza.

Matunda ni nayo ipenda ni juisi nayo ipenda ni pineapple, pineapple ama yaitwa nanasi kwa kiswahili. Napenda hiyo juisi mbaya sana kwa sababu nitamu, hata sijuinieleze aje, nitamu tu kwa sababu inaarufu mzuri, nitamu kwa rufu, kwa kuonja, kwa ulimi, nitamu tu, kila kitu nanasi nitamu kivyake tu. Na hata pia suri yake inapendeza.

Video ni natazama kwa upande wa YouTube YouTube ndio kwenye ni natazama video sana sana kwa muda mrefu kidogo naeza ingia Facebook lakini sana sana ni natazama video YouTube Kwa sababu uzuri wa YouTube ni ukitazama video moja uimalize Uta letewa next, uta letewa yenye inafanana na ile yenye inambatana na yenye umeona kwa hiyo muda ingine umepita Alafu wana kuletea zile video zenye zinafanana na zenye umekua ukiangalia Wanajaribu kufananisha.

Aina ninaipenda ni hii inaitwa science fiction ni vitu za sayansi na haziwezekani kamwe kwa kimaisha Lakini zimeekwa kwa kufanya kufurahisha tu ni si za ukweli Ndio tunajua si za lakini hizo ndio ninapenda kuangalia kama hizi za marvel hizi za marvel kama infinity war ni za kisayansi isiyowezekana, fiction science.

Maktaba ninaenda kama mara mara moja kwa wiki mbili. Si kitu ninaenda sana. Si kitu nimekuwa nikienda kwa muda sasa. Lakini ni kitu ninaenda, nilikuwa nikienda nikiwa shule. Siku hizi siendi, juu siendi shule. Sasa ni na nimepunguza muda kabisa. Naenda kama mara moja kwa wiki mbili. Kama kubadilisha tu kitabu na nirudi nyumbani.

Nikitaka kustarehe ninajifungia kwa nyumba kukiwa na giza na baridi kidogo Ninapika chapati kwa sababu iyo ndo chakula napenda na nina kula tu pekee yangu nikiangalia filamu na video kwa internet peke yangu kwa sababu hivo ndo vile mimi napata starehe yangu kwa kukula chapati na kukaa pekee yangu kwa giza na baridi.

Ndiyo, ninapenda kukimbia kwanza kabisa hii ni kufanya mazoezi ya kimwili yanakulinda afya Pia unapunguza mafuta ya kimwili hautanona vibaya na pia ni kitu mzuri kwa kukunyorosha miguu na mwili wote hautakuwa na maumivu ya mwili ovyo ovyo ukijizoea kukimbia.

Zawadi niliyo pokea ni kaonelea ni mzuri zaidi ni ile wakati nililetewa kifaa cha kuchemsha vyakula kinachoitwa pressure cooker. Nililetewa na dadangu kwa wakati wa Christmas ya mwaka jana. Nilifurahi kweli kweli kwa sababu ni kifaa kinachorahisisha upishi na ni kifa kizuri sana. Nika shukuru.

Mimi ningependelea sana paka kuliko mbwa Kwa sababu paka ni mnyama mdogo Chakula chake, atakula chakula, mimi ni nakula Si lazima nimbuyie chakula kingine na pia mahali pakulala, anawezalala mahali popote Anawezalala kwa kitanda, anawezalala kwa kiti Ata anawezalala chini, haitaji mahali pakubwa kulala mbwa nae anayehitaji mahali yake ya kulala anahitaji chakula ya haki.

Harufu ninayoipenda ikinukia vizuri sana. Ni harufu ya kitu inaitwa koko. Inaweza kuwa koko bata ama shia bata. Sana sana hii harufu naipata kwa mafuta na manukato. Naipenda sana. Sana sana manukato ni kuna manukato ya ina hiyo harufu ya koko bata. Na pia mafuta kuna mafuta ya kampuni kadhalika. Kama nivea na pia kuna Valon Wanamafuta ina harufu ya shia bata na kuna ya koko bata. Hiyo harufu inakaribiana na naipenda sana.

Ndivyo, ninatumia video kwa mawasiliano haswa, ninapohitaji kuonyesha mtu kitu Nikitaka kupeana mawasiliano yanayoambatana na kuonyesha kitu kama nataka mtu afanye kitu, ninamuonyesha na siko hapo karibu na yete Nitamwambia aweke video alafu apindue kamera iangalie na nyuma alafu nitaeza kumuonyesha kitu yenye anahitaji kufanya saa zingine kama hiyo kitu iko kwa simu nitamwambia afanye screen sharing naona kitu anachoona kwa simu yake na ninaeza kumpatia mawaidha ama instructions hapo kwa simu yake.

Kwa kusema ukweli, pesa. Pesa ni kitu kinachonipatia tu furaha. Nikiwa na pesa sina wasiwasi. Nikiwa na pesa inaweza nimaliza hasira, inaweza nimaliza mawazo yote ninayo. Sasa naweza sema pesa ni kitu kinachonifanya nifurahi kwa sababu inanipatia uwezo ya kutulia na kujua mambo yangu itaenda sawa kwa sababu kila kitu kinahitaji pesa.

Mara mingi shughuli zangu za wikendi ni kutulia kwa nyumba na kutengeneza vitu kama kusafisha nyumba na kufanya na kupanga nguo, kuosha nyumba, kuosha nguo nilizotumia siku za wiki na pia kupanga kazi yangu kama sikumalizia kazi kwa kazini. Alafu pia ninapenda kuangalia video na filamu.

La hasha, sipendi mvua kabisa kwa sababu mimi ni mtu wa kufanya kazi ya jua kali na kila wakati kuna mvuwa na nyeshewa inaharibu kazi yangu siwezi zunguka nikifanya kazi na ni sipendi kunyeshewa inaweza nifanya niwe mgonjwa ninaloa nguo na siwezi fanya kazi vizuri, sasa sipendi mvua kamwe.

Napenda wanyama watulivu, wale hawaleti fujo, wale wanyama wenye siraisi wakuwe na madhara kwa afya ama kwa usalama wa binadamu, wanyama kama paka ama mbwa, hao ndio wanyama ni napenda lea kabisa. Sipendi wanyama wenye ni hatari kwa maisha ya binadamu kama nyoka.

Mazingira ya kazi yanaeza kuwa mazuri yakiwa na kitu kama utulivu, hakuna kelele. Yanakaa mazingira kama yale yanapatikana kwa maktaba. Ukiwaza, unawaza pole pole na unawaza pia bila kupigiwa kelele na mtu. Pole pole tu unafanya kazi yako na watu wamenyamaza hiyo ndio mazingira ya kazi kulingana na mimi.

Nyama ninayoipenda ni nyama ya ya kuku. Napenda nyama ya kuku kwa sababu ni tamu na ni nyepesi sana. Kutafuna si kazi ngumu, natafuna virahisi. Alafu ni nyama unaweza kula na kitu yoyote. Unaweza ikula na ugali, mchele, kitu tu yoyote. Hata unaweza kaikula pekee yake, unaweza ichoma, unaweza iweka kwa mafuta fry venye tu nataka inapendeza ni tamu tu.

Ndivyo, ninapenda sana kuchora, hata nina vitabu za kuchora, ninazo hapa kwa nyumba huwa ninafanya kazi ya kuchora wakati mwingine. Ninapenda kuchora kitu ninaona kama vibonzi, nikiziona nachora, napenda kuchora magari, mapya yenye nimeona, napenda kuchora kitu yoyote ninaona. Kwa saa hizi sijui kuchora watu, lakini najua kuchora vibonzi na magari.

Na marafiki zangu sana sana napenda kwenda kuendesha pikipiki mbali mbali kwa off-road naenda kuendesha pikipiki kwa mashamba na kwa mountains kwa milima Napenda kuenda kuendesha pikipiki na marafiki zangu Kwa sababu pia wanapenda kuenda kuendesha pikipiki Tunaenda pamoja watu kama watano, tunaenda tutunaenda shasiku mzima, tuna furahi, tunaendesha hadi usiku.

Kazi ya nyumbani ninayoichukia ni kazi ya kuosha vyombo. Naichukia kwa sababu unaweza pata saa zingine vyombo ni chafu zaidi ni mingi na ni chafu zaidi like zina mafuta Sasa ndiyo uoshe lazima kwanza utafute maji moto ndo hiyo mafuta iweze kutoka sasa nianze na kuchemsha maji tena ndo nioshe vyombo zenyewe na ninaosha nikirudia na nikiosha vibaya naweza jipata nimepasua hizo vyombo Sipendi hiyo kazi kamwe.

Utaratibu wangu wa jioni unaanza kitu saa nne za usiku na ni kwanza na nikifika nyumbani naanza kuwanza na kupika nianze na kupika, napika kitu nitakula hiyo jioni inaweza kuwa kama wali Alafu nianze kuangalia filamu hizo za YouTube na ninakula, nikisha kula, nina kunywa maji ya kutosha Ninafanya zoezi ya kurukaruka kidogo Alafu ni kichoka, ninaendelea kwangalia filamuni na nalala sasa nasinzia nalala.

Sinema napenda kwenda mara mingi sana, haswa kunapokua na filamu yoyote mpya imetokea, na ni filamu ninajua itanipendeza ni zile filamu zenye napenda kuangalia. Zinapotokea tu hivi, ninaenda kuzitazama weekend ikifika.

Ndivyo, ninapenda kutembea kwa mguu kwa sababu hiyo ni kama kufanya zoezi. Napotembea kwa mguu, ninajipata, ninafanya zoezi ya mguu, na pia ninafanya zoezi ya mgongo. Ni kitu ninapenda kufanya kwa sababu usipotembea kwa mguu, unajipata, unanona kuliko kiwango kile mzuri, na pia kutembea inapunguza mafuta ya mwili.

Mji wenye ninaeza taka kutembelea sana sana kwa hii dunia ni Tokyo, Japan. Kwa sababu ni mji ninaskia watu wana heshima, ni mji safi na ni mji umeendelea sana kiteknolojia. Na pia ni mji hakuna mtu anaeza ibia mtu kitu watu wana heshima zao. Ningependa sana kutembelea huo mji niangalie vile inakaa na venye watu wanakaa.

Kwa sasa, si mimi ninafanya kazi ya kugawa taka zangu. Taka zinaekwa kwa pipa moja kwa jengo ninaloishi. Watu wanakujia hizo taka wenyewe ndo wanazigawa vile wanataka kuzigawa. Lakini kwa saa hizi, tuna pipa moja kwa hili jengo ninakaa. Tunaeka tu taka zetu zote kwa pipa moja. Sasa sigawi taka kwa saa hizi.

Mahali ni napoishi, hapa naitwa kasarani, na ni mahali kusafi, kuna mazingira yake ni masafi, na mahali kumetulia pia, hakuna kelele, na watu wenye wanaishi sehemu kama hii, ni watu kila mtu anashughuli zake, kila mtu anakazi yake, kila mtu ako na kitu anafanya, kuna mtu amekaa tu bila kazi. Na watu wengi sana wanapenda kujifungia kwa nyumba Si raisi waonekane wanafanya kazi za mtandao maramingi na mahali kuna usalama Uneza ingia kwa nyumba wakati wowote Unaweza toka uende wakati waote pia sana nane usiku, uneza ingia kwa nyumba na pia watu wakufanya biashara hawafungi, wanafanya kazi kila wakati kwa siku 24 7.

Ningependa kumuambia, hiyo kazi anapoanza hivi, ajue kuna siku moja atakuja kuwacha hiyo kazi. Kama atakuwa anaachishwa, ama mwenye wa ataacha kwa kuchoka, ajue atakuja kuwacha hiyo kazi. Sasa kitu ya maana anafaa kufanya ni, asijishikilie kwa hiyo kazi ya kifikiriani ya milele, ajue siku moja atakuja iacha. Sa atafute vile anaeka pesa pesa aweke ya akiba.

Chakula ni nacho kipenda kabisa kinaitwa pizza na pizza ni chakula cha Italia kutoka mwanzo kilitangenezwa na Italia na naikipenda kwa sababu nitamu sana sana ile ya ladha ya chicken beef pepperoni nitamu tu kwa ulimi. Na kinaandaliwa kwa kufinya unga, inakaa kama chapati, alafu na kuekelea viungo juu zile za kande kama nyama, kueka cheese, alafu na ingiza kwa moto na kinashika moto, kinapikwa, kinakaa, kinakuwa tayari, nitamu tu hivyo.

Kwa kawaida nikiwa kazi na lala masaa kama manne ama matano kwa sababu nikilala hivi ninahitaji kuamka nifanye vitu shughuli kidogo kwa nyumba kabla niende kazi kama kufua ninaosha nyumba naosha vyombo na pia nina pika Sasa masaa kama manne ama matano ya natosha.

Muda ni nao tumia mtandao ni muda wa jioni kabla niende kulala huo ndio muda vizuri najipata naingia mtandao kwa sababu Sina vitu mingi zenye na ngoja kufanya Sasa ni na ingia mtandao ni kingoja usingizi unishike na hiyo ndio muda pekee ni nao wabure na tumia kuingia mtandao na pia ni naangalia vitu zinazoendelea kwa nchi yangu kabla nilale.

Ndio, ninapenda kuimba sana. Hasa, nyimbo za huyo mwimbaji, anaitwa Nio. Nio, napenda kuimba wimbo zake. Ni wimbo za kimapenzi, na ni wimbo tamu. Anaimba, na ni wimbo inafurahisha tu. Ngoma zake ni tamu.

Napendelea kusoma na sio kuandika, napendelea kusoma kwa sababu kusoma ni kitu inanisaidia mimi mwenyewe niongeze uwezo wakueza kusoma kwa haraka na kusoma ni kitu inanisaidia kupata information mingi kutokana na vitu yoyote vyenye zimeandikwa.

Mara nyingi asubuhi ninakunywa Cocoa, nakunywa chocolate, napenda sana kunywa Cocoa na chocolate. Nazichanganya pamoja, cocoa na chocolate na ninakunywa kwa maji moto Cocoa inanisaidia kwa harufu, ninapenda tu harufu yake na chocolate nayo naipenda kwa sababu ya ladha hizo ndio vitu napenda sana asubuhi, kila asubuhi.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni Kila kitu ni nayo kwa nyumba ni kitu ni linunua mtandao Kwa sababu ukiwa, ukiangalia vitu kwa mtandao Hauitaji kuchoka kuenda kwa duka kwa angalia bei Uneza angalia na bei, uzipange alafu Usikuwenye utapata pesa, uende kwa iyo mtandao hapo na uzinunuwe na pia ukiangalia vitu mtandaoni Unaezaangalia kwa maduka mingi maramoja Ukiziangalia, ukilinganisha, pole pole na sio kama kuenda kwa duka Wezi kitembea duka mingi, ukizilinganisha bei na pia umaarufu wake.

Ninapenda mkate ya white bread, mkate yote ya white bread, sinashida nayo, ninaipenda kabisa. Watu wanasema mkate ya brown bread, ndiyo mkate wa afya nzuri, lakini mimi nasema mkate bora ya white, nikosawa na naipenda tuvile ilivyo.

Ndivyo kabisa, ninapenda hadithi za ki ajabu ajabu. Kama zile zenye unapewa, hata kama ni zile si za ukweli zinaitwa fiction, na zipenda tu baado. Hata kama unajua si kitu ilifanyika, kwa sababu zina zina nishtua ile ya kutosha na napenda tu kushituliwa. Akili yangu inapenda kushituliwa.

Ninapenda kuamka najua. Ninapenda kulala asubuhi. Mimi ni mtu ninaweza kaa usiku mzima na nilale kitu kama saa kumi na mbili asubuhi. Mimi si mtu wa kulala mapema. Ninge pendelea sana kulala asubuhi kufanya hata kazi za usiku na ninaamka asubuhi. Hiyo ndio kitu ningependelea zaidi.

Nisha wa ijaribu nikiwa university nilikuwa na inafundishwa kucheza gita na mwanafunzi moja yule Lakini sikuweza kumaliza kwa sababu ali toka hiyo shule yakaenda shule ingine kwa nchi tofauti Kwa hivyo akaacha kunifundisha kabla nimalize kufundishwa Lakini nikitu ningependa kumalizia kujifundisha Nilikuwa ni meanza kujua na jua kidogo lakini sijui vizuri Nishaijaribu kujifundisha.

Natumia kompyuta sana sana kwa kufanya kazi zangu za mtandao kujibu maswali yangu ya mtandao na kazi zingine za mtandao kama kufanya typing yenye ninahitaji kufanya kuanda kazi yangu ya mtandao natumia kompyuta sana kufanya hiyo.

Katika jamii yangu maendeleo ningependelea kuona ni barabara zikitengenezwa. Kukuwe na barabara mzuri yenye inaweza pitika kwa musimu wote hata kama kwa mvua. Na pia kukue na maji ifikie karibu kila mtu kwa boma. Akue kila mtu akue na maji. Hiyo ndio maendeleo ningependa maji na barabara mzuri. Vitu kama umeme iweze kufikia pia watu wenye wanakaa kwa hii jamii yangu Izo ndo ni maendoleo ningependa.

Ndivyo, napenda sana kuendesha baisikeli kwa sababu ni mazoezi ya miguu na pia inafanya ninatoka jasho, nikiendesha baisikeli natoka jasho na ninaamini hiyo pia ni afya ya mwili, nikitoka jasho mingi, napenda kuendesha baisikeli sana.

La hasha, sipendi kueka picha zangu mitandao hata kidogo na ni kwa sababu sipendi kuonekana kwa mtandao Sipendi watu wakijua kitu ninafanya kwa maisha yangu Sasa ninachukia sana kuona picha yangu mtandao na ikieza kuonekana mtandao basi imewekwa na mtu mwingine na sio mimi Mimi ni mtu wa kufanya vitu bila watu kujua ni nini nafanya.

Kwa mwaka ninaenda hospitali kama mara moja. Na hivi ni vile nimebarikiwa na mungu, sina magonjwa. Yanayonisumbua. Ninashukuru kwa hiyo. Lakini mara mingi sijipati nikienda hospitali. Si rahisi niende hospitali.

Sana sana ni napendelea kitanda kile kigumu Napenda kitanda kile kigumu ndo nikilalia Ata siingi ndani, sisiki kama kinaingia ndani hata kidogo ni kitanda yenye ninajua kitakawia kwa muda mrefu kabla kiharibike Napenda kitanda ngumu.

Chumba changu cha kulala Si kikubwa ni kidogo na kime kwa ukuta imepakwa rangi nyeupe Imepaka rangi nyeupe ndio ieze kuleta mwangaza mwingi kwa hiyo nyumba na ni chumba nakipenda Si kikubwa lakini nakipenda hivo kitu ningependa kuongezea ni kitanda Kitanda ningependa kuongezea kitanda kubwa Kwa sababu kitanda ninayo saa hizi ni kidogo na nikipata wageni Si kitanda naeza lala na wageni Ningependa kununua kitanda kubwa Zaidi ya hii Hii yenye ninayo.

Ndivyo, ninapenda sana kula popcorn. Hata saa hizi nina mahindi ya kutengeneza popcorn. Mimi huwa ninajitengenezea popcorn kwa nyumba nazikula. Ni tamu na zinasaidia ni kama snack. Inauneza kula ukiangalia filamu, unaweza kula ukingoja chakula yako iive. Ni kitu tu tamu ina inafanya mtu anakaa tu boeki anakula tu.

Mazoezi yangu ya kila siku ni hii ya kuruka kamba nina mazoezi ya kuruka kamba nafanya kila siku Ninaipenda kwa sababu ni mazoezi ya napunguza tumbo na uwezi kuwa na tumbo kubwa Ukifanya hii mazoezi ya kuruka ruka kila siku na naifanya kila asubuhi Nikiamka naifanya asubuhi kabla ni nioge.

Mchezaji ninayempenda zaidi. Ni Lionel Messi. Mchezaji anajua kucheza mpira sana. Alafu si mchoyo wa mpira. Akipata mpira anaeza funga lakini unapata anapatia mwenzake afunge na sio yeye anafunga. Na pia ni mtu anaeza kimbiza mpira anyang'anye watu wengine mpira na afunge mwenyewe na anabidii sana kwa mpira.

Kitu nachopenda kununua kwa zaidi ni mafuta ya kupika. Kila inapo kuwa na offer, wamepunguza bei, wakati wote wanapunguza bei nakimbilia kununua hiyo mafuta kwa sababu ninapenda kupika chapati. Na chapati nahitaji mafuta mingi, na mimi najua nitahitaji mafuta. Sasa ni kitu napenda kununua, nieke, nikuwe na mingi kwa sababu najua nitahitaji, tu nitaitumia na muda si mrefu kabla nihitaji kuitumia.

Chakula chaharaka ndo kinaitwa fast food. Sipendi kamwe hiyo chakula kwa sababu maramingi utapata kinafanya tu mtu ananona. Maramingi si chakula cha afya. Hakuna afya hiyo chakula kinaleta kwa mwili ya mtu. Kunona tu kinafanya mtu anone na pia ni bei ghali bila kueleweka. Ni heri ninunue chakula, nikuje nipike kwa nyumba mimi mwenyewe. Lakini sipendi hicho chakula cha haraka.

La hasha, sivai miwani kama lens ama ile miwani ya kupewa hospitali, situmii hiyo, lakini wakati wa jua ikiwa kali navaa tu hizi shades za kupunguza miale ya jua inayo niingia kwa macho na kunisaidia nione vizuri kwa vumbi pia nikiendesha pikipiki lakini situmii miwani.

Kabla ya kulala ninafanya mazoezi ya kuruka kamba. Nina ruka ruka kamba, nina nifanya hiyo ni mazoezi, inanisaidia kupunguza mafuta ya mwili na pia kupunguza unono kwa tumbo. Nikuruka kamba, nina ruka kama mara ya mia moja kabla nilale.

Kwa kabisa mimi inapendelea mali kuna kimya Kwa sababu akili yangu inafanya kazi vizuri sana kukiwa na kimya na siyo kwa kelele napendelea mali kumetulia ni kama mazingira ile inapatikana kwa maktaba hivi ninaezafanya kazi nikijisikia mawazo yangu vizuri.

Somol a science ni ninalolipenda ni kemia ama chemistry Nailipenda kwa sababu linafundisha karibu kila kitu kinafanyika Kila kitu ikokaribu na sisi inafanyika na kemia Kuanzia kwa maji, chumvi ya nyumba, kila kitu ni kemia tu.

Siasa si kitu ninapenda kuzungumuzia sana kwa sababu si kitu cha maana vile. Wanasiasa ni watu wanadanganya, wanainchi, ati wanagombana, na kwa undani wanapendana. Wanakuja wanatuonesha wanakosana wanajifanya wanatusiana lakini wenyewe wakikutana kwa hizo hoteli kubwa kubwa, wanasalimiana kwa heshima, wanakula pamoja, wanacheka pamoja. Sasa wanasiasa wanacheza wanainchi wakawaida kama karata Sasa kuongelea siasa ni kitu sicha maana kabisa kwa sababu wanatucheza tu.

Asubuhi ninakunywa kama nusu lita mchana pia ninakunywa nusu lita ingine na jioni ninakunywa nusu lita jioni ninakunywa kama lita moja Sasa ninakuja kunywa kama lita mbili kwa siku mzima Kwa pamoja kwa jumla nakunywa lita ambili kwa siku moja.

Ndivyo, nimewahi nitembea ziwa, ziwa Victoria ndo nilitembelea. Na sana sana niliona watu wanavua, wanashika samaki kubwa kubwa, wengine wanaenda tu kuogelea, na maji maji ni mengi yana nguvu, watu wanafurahi sana kutembelea hilo ziwa. Ni ziwa Victoria nilitembelea mwaka jana.

Ninapenda kutazama michezo. Sana sana michezo wa mpira wa miguu. Huw wanaita football ama kiamerikani wanaita soccer. Huo ndio mchezo ninawaopenda sana kutazama. Na timu yenye ninapenda sana ni Manchester United. Kila wakati wanapocheza lazima niende kuangalia huo mchezo. Siwezi pitwa sana.

Kitendo cha wema, kuna siku nilikuwa nina naingia kwa duka, nikaona mtu mwenye amelala hapo nje, alikuwa mtoto anakaa wale watoto wa street families, nikaingia nikanunua mkate na maziwa nikakuja nayo nikitoka, nikaweka hapo na nikaenda, aliona tu na mimi nilikuwa nilishaenda, hata sikungoja aniambie shukurani.

Kazi ni nayo tamani ni ili kazi ya kufanya kuendesha gari Gari ya moshi ili lastima Iyo inaitwa electric train hIyo kazi nawezaipenda sana kuendesha gari la moshi lastima Kwa sababu ni kazi inakaa tu mzuri kwa sababu Utapata kwenda mahali mingi mbali utatembea Ata uneza pita uende nchi zingine kutembelea nchi zingine Utatembelea miji tofauti tofauti kwa siku moja.

Kabisa ninapenda kununua vitu kwa mtandao. Ninapenda kuingia mtandao kama huu wa jumia ama kilimall na ninanunua vitu hapo. Alafu ninaeka wananiletea vitu kwa mlango siku yenye sijaenda kazini. Napenda kununuwa vitu mtandao.

Harufu ninayoipenda ni ile harufu ya butter, cocoa butter, ama inaeza kuwa shea butter, ni zina harufu moja, cocoa butter na shea butter ni harufu tu moja, ingawaje kuna kampuni zinaita cocoa butter, zingine zinaita shea butter, naipenda sana, inapatikana kwa manukato, ama kwa mafuta, ninaipenda sana iyo harufu, ni tamu tu vile ilivyo.

Timu ya miguu ninayoipenda ni Manchester United. Na hii timu nimeipenda kutoka mwaka wa elfu mbili, ishirini na nane. Na nimeipenda kwa sababu ni timu ina ina watu wanajituma hata kama si eti wanashinda kikombe kila wakati wanaekelea bidii Wanang'ang'ana kushinda hata kama si eti wanashinda kila wakati na pia ni watu wana wana jituma kila wakati hata wakishindwa ku kuweza kupata hiyo uwezo tena wanaendelea kujituma hawa hawagive up haraka. Ni timu naipenda sana.

Mimi si mtu wa kuamka mapema. Mimi ni mtu wa kulala asubui na ndo ni amke mchana. Mimi ni mtu wa kulala kama nimechelewa. Ninachelewa sana hadi nina lala kesho yake asubui. Kwa sababu mi ni mtu ninapenda kufanya kazi zangu usiku kama kila mtu ametulia. Kila kitu imetulia.

Nchi ningependa kutembelea sana ni nchi ya Japan na sababu ningetaka kuitembelea ni kwa sababu Ninaambiwa hii nchi watu wanafundishwa kukuwa na heshima kutoka kwa umri mdogo sana Watoto wadogo wanafundishwa kuwa na heshima kwa watu wakubwa na pia kwa wenye Alafu pia naambiwa ni watu wanapenda usafi wakienda mahali kama kuangalia mpira Baada ya mpira wenyewe wanasafisha iyo kiwanja hawangoji wafanyikazi wakuje kufanya hiyo kazi na pia niliambiwa ni nchi Hakuna wizi, watu wanaheshimu wengine na vitu zao Ningependa kutembea huko nione vile inakaa.

Mafanikio nimepata kazini ni kuweza kukutana na watu tofauti tofauti na hivyo nimeweza kufundishwa vitu tofauti na watu kama biashara zingine nimeweza kufundishwa na watu wenye nilikutana nao kazini na pia kufanya kazi zingine kama za mtandaoni Nimeweza kufundishwa na watu wele nilipatana nao kazini.

Siezi sema ninaifadhi kitu chochote cha dhamani Kwa sababu mimi mwenyewe sina kitu chochote cha dhamani Ningekuwa na kitu kama thahabu ama kama pesa mingi ningekuwa na kitu cha dhamani ni nacho Lakini sina kitu cha dhamani ni nacho mimi mwenyewe, ni vyombo vyangu tu vya kupika hizo ndo kitu ya dhamana ni nayo Sasa apana siifadhi kitu ya chochote cha dhamani.

Ninatumia simu yangu kila siku kwa sababu kazi yangu inahusu kufanya na simu. Ninafanya online deliveries, sasa nahitaji kuwa na hiyo simu kila siku na natumia programu ya ya kupata orders, ni kampuni ya glovo nafanya nayo sasa ninahitaji hiyo simu kupata hizo ma kuitishwa ya na glovo Naitumia kwa siku naitumia kama 15, 14 ama for 15 hours kwa siku.

Sana sana napenda mikutano ya mitandao. Hii yenye huwa natumia, tunatumia siku hizi kama zoom. Napenda mikutano kama hiyo kwa sababu sihitaji kwenda kukutana na watu. Na mikutano kama hii mzuri kwa sababu unaeza fanya mikutano mingi kwa wakati kama wa siku moja ama mbili. Unaeza fanya mikutano na watu wako inchi za mbali mbali bila kuhitaji kupanda ndege kwenda kutana nao.

Ndivyo, ni mewahi kufanya yoga. Nilikuwa naishi na jirani alie kuwa mwalimu wa yoga na alikuwa akiniambia vile nafaa kufanya. Na nilikuwa nafanya yoga karibu kila siku. Alikuwa akinifundisha kufanya. Ilikuwa kitu mzuri kwa sababu inafanya mwili, inakuwa relaxed mwili.

Ndivyo, nananapenda kunywa maziwa sana. Na naweza kunywa maziwa freshi, ama maziwa mala. Naweza ikunywa ikiwa pekee yake, ama nikunywe na kitu ingine. Napenda maziwa, tena kwa sababu maziwa ni kitu ina afya. Na ile kitu inaitwa whole meal. Inakupatia vitamin, carbohydrates, protein, zote.

Timu ya michezo ni naifuata ni Manchester United. Ni naifuata hii timu kwa sababu ni timu imekua kiongoza kwa munda ulio pita imekue kiongoza vizuri na hata kama sai hawa ongozi wanajituma. Ata wasiposhinda kwa kila mechi wanajua kujituma na wanajipatia moyo wanajua watashinda mchezo unaao kuja na pia wanajua sana kucheza kwa bidii.

Kampuni ya teknolojia nayoiamini sana ni Huawei na yamini kwa sababu wanaubunifu mkali sana kuliko kampuni ingine yoyote ile kuliko Apple, kuliko ata Samsung na hata kama hawa hawayaezi uza bidhaa zao kila mahali kwa ulimwengu wa wako mbele sana ki teknolojia.

Ujuzi ninaotaka kuimarisha kwa saa hizi ni uwezo wakueza kuandika kwa kasi kwa kompyuta nieze kutype na speed ya juu kwa haraka nieze kuandika sana haraka kwa haraka nikitumia kompyuta Nikieza kuandika kama maneno sabini hivi kwa dakika kama kwa dakika moja nitakuwa sawa hiyo ndo najaribu kuimarisha kwa sasa.

Zana za digiti ninazotumia kila siku ya kwanza ni kompyuta ama laptop iyo naitumia kila siku na juu kwa sababu ninafanya kazi ya mtandao kwa kila siku na ninatumia kwa kuandika kama barua pepe na zinginezo na pia kutumia simu hii simu ya smartphone janja ama inaitwa simu janja Ninaitumia sana kila siku iyo ni kwa kwa mawasiliano na pia kwa kazi za mtandao.

Ndivyo, ninapenda sana kujaribu teknolojia mpya. Kitu chochote chenye sijwahi jaribu, nikipata nafasi ninajari kwa Kwa ubu ubunifu ninajifundisha kitu chochote mpya. Haswa teknolojia kama simu, teknolojia ya kompyuta, na vinginevyo, vitu zingine kwa nyumba nikipata nawezatumia.

Kama ni watoto wajirani, watoto sijuani nao, sipendi kucheza nao kamwe, kwa sababu unaezajipata unahitaji kueleza vitu huelewi kabisa, lakini kama ni watoto wenye ninajuana nao, kama watoto wangu, watoto wadadangu, napenda sana kucheza nao, kwa sababu ni watoto wananijua na ninawajua, siezi letewa shida kwa hivyo.

Kumbu kumbu za shule ni nazo mzuri ni hile wakati tulikula mara ya mwisho na mwalimu mkuu wetu kwa siku yetu ya mwisho kabisa shuleniri bada ya kumaliza mtiani wakidato cha nne. Tulikaa kwa meza na walimu wote nami nikakua nimekaa karibu na ule mwalimu mkuu. Tulikuwa tunakula chakula cha mwisho ile waliita farewell party na tukila akatuambia vile tukienda nje ya shule tu tuweze kujiepusha na mambo mabaya kama matumizi ya dawa za kulevya na vitu zingine zinazio heza kutuharibia maisha si Sijawai sahau hiyo siku kwa sababu ilikuwa mara ya mwisho nilikula na mwalimu mkuu na sijaimuona tena.

Somo nililopenda sana shuleni ni somo la kemia, ni sayansi inajita kemia ama chemistry. Nililipenda tu kwa sababu ili somo si lazima uweze kujua hesabu ndo ulielewe. Kila kitu kina chofanyika kando yetu, kinafanyika na kemia Kujitenganeza kwa mvua, kutengeneza vyakula tunavyo viona Kila kitu karibu nasi ni kwa kemia tu.

Sana sana napenda kuwasiliana na watu ana kwa ana Kwa sababu nikiwa ana kwa ana na mtu ninaeza Nawasilisha kitu nataka kumwambia na yeye pia anipe majibu papo hapo na pia kuna wezekano tunelewana vizuri, na pia uneeza ona uso wa mtu ukiongea na yeye ana kwa ana na kama hamuelewani unaeza ona huyu hakubaliani na mambo unayo muambia na utatafta njia ingine ya kumueleza Kikunja sura, utatafta njia kumueleza venye utaeza kumueleza ndiyo muelewane vizuri.

Ninakumbuka mwalimu wangu wa kemia, alikuwa anaitwa madam mathenge, namkumbuka kwa sababu alikuwa mwalimu mtulivu, na hakukuwa mrahisi wa kukorofishana na mwanafunzi yoyote yule. Ata kama unamkosea kidogo hana aja na wewe kabisa Ndiyo korofishani na mwanafunzi yoyote atakuwa amekosewa kabisa alikuwa metulia tu kazi yake ni kufanya kazi yake na kama unafanya mchezo wako hana haja na wewe kamwe anaachana tu na wewe anaenda shughuli zake.

Kwa kueka afya nzuri, kwa sana sana ninajaribu, ni kose nisikule hizi vyakula vya haraka ama junk food, ninajaribu nisikule hivyo vyakula sana, alafu pia ninajaribu nifanye mazoezi kidogo angalao kwa siku. Hata kama ni kuruka kamba, kitu kama mara mia moja na pia kutembea, na jaribu kutembea, na ni nakimbia kimbia pia Angalao mara moja kwa wiki nakimbia kama kilomita mbili.

Sana sana napenda kutembea karibu na mto, ulio karibu na nyumba yangu. Ninapenda kutembelea huo mto, nikiangalia, nikiona samaki, na wanyama wengine wanao ishi karibu na mto, kama mbiva. Ninapenda kutembelea huo mto kwa sababu kumetulia, hakuna kelele, na wanandege wa angani wanaoyua pale kunywa maji, na wanyama wengine waporini wakija kunywa maji.

Ninapenda sana kusafiri na GPS kwa sababu mara mingi najipata mahali kule ninahitaji kuenda sijui kamwe na ninaenda mahali mbali na sijaienda na siezi enda nikiuliza kwa barabara niulize watu mahali fulani ni wapi kwa sababu waeza jipata saa zingine mtu nauliza hataki kuongea ama saa zingine mtu nauliza hajui ama hata hivyo naeza uliza mwizi ajue haujui mahali unaenda na hivyo ndio atakuibia Sasa mara mingi napenda kutumia GPS kwa sababu haiezi nipoteza kamwe Itanielekeza mahali nataka kuenda na inifikishe kwa muda na pia inaeza nionyesha kama njia fulani naenda kupitia imefungwa ama kama hiyo njia naenda kutumia ina msongamano wa magari inanionyesha na inaniambia nitafika kwa kwa kasi ninayoenda inaniambia nitachukua muda gani kabla nifike.

Kwa sahizi, kazi ninayo ifanya ni kazi ya delivery, ama kupeleka vyakula kwa milango za watu. Nafanya na kampuni ya glovo, inayo tumia mtandao kupelekea wateja wake vyakula. Yondo kazi nafanya na tumia pikipiki yangu kupelekea watu vyakula kwa milango.

Ndivyo nilishaenda tamasha la muziki na ilikuwa ya mwimbaji anajita Chris Brown mwamerikani alikuwa amekuja Kenya na nikaenda hiyo tamasha. Ilikuwa mzuri lakini sikuipendelea sana kwa sababu niliibiwa simu na nika rudinyumbani bila simu nilisikia vibaya nika jiambia sitaienda tena tamasha ya muziki.

Asubuhi ninapenda kukunywa chai na chai yangu naitengeneza na ndimu ni maji nimeeka ndimu na ninaeka kahawa na ninaeka drinking chocolate naeka hizo zote kwa maji sikunywi na maziwa lakini naeka sukari ya umbali saa situmi maziwa natumia hizo peke yake.

Kwa asubuhi ya hii tanguni ya niamke nimekuwa nikifanya tukazi ya usafi wa nyumba. Sijaeza kupika bado lakini nimekua njaa ni kakula ile chakula nilikula jana jioni nimekula wali kwa maharagwe. Kwa saizi sijapika lakini sitapika tena kwa sababu muda umenda nitangoja tu nipike chakula cha mchana pekee yake.

Ndivyo, karibu kila siku, kila kitu nanunua, nanunua kutumia simu, ntandaoni, naweze ingia kama jumia ama kilimall, nene nanunua vitu, kila kitu ninacho kwa nyumba yangu nilinunua kutumia simu, hakuna vitu nilivyo enda tukwa duka na nikanunuwa bila kuangalia kwa simu kabla niende kununua, na zingine nanunua kwa simu naletewa kwa mlango.

Wazo mzuri ni nalo kwa siku ya leo ni kutaka kuanzisha kazi ya kufanya Uber driving ama taxi driving. Ninaweza taka kufanya iyo kazi kwa mwaka ujao. Viliyo tumebaki na siku chache sana tuanze mwaka mpya. Ilo ndo wazo ni nalo kwa leo na taka ni tafute juu chini ni nunue gari langu nianze kufanya iyo kazi. Angalau niache kufanya kazi ya piki piki.

La hasha, siishi mali nilipozaliwa Nilizaliwa mbali sana, nilizaliwa kakamega na sahizi naishi Nairobi hizo ni kilomita karibu mia sita mbali na nilikozaliwa na wakati wengine mimi uwenda kutembea huko Lakini si sana, siendi kutembea huko sana sana Kwa sababu ni mbali pia na kabula niende kutembea huko ni pesa mingi nitakuwa nimetumia, Sasa ni natembea uko kama maramoja kwa miaka mbili.

Muziki ninao penda sana ni muziki wa pop na pia muziki wa rock Napenda pop kama zile na rock kama zile za pink, Katy Perry na Nickelback Napenda miziki zao kwa sababu sana sana hizi miziki utapata Hawafanyi vitu kama kuimba wakiwa uchi ama video zake unaweza ziangalia ukiwa na watoto pamoja Hakuna kutoa nguo waki wimba hizi wimbo Si kama hizi ngoma za wimbo za siku hizi zenye wanacheza bila nguo naoana wanawake wanatoa nguo wanajieka uchi wazi mdiyo waonekane wanajua kuimba hizo ni wimbo zenye watu wana heshima zao.

Kwa maramingi ninakaa hadi kitu saa tisa asubuhi ndiyo nilale. Ninakaa nikifanya vitu kama kufanya kazi ya mtandao. Ama saa zingine ninakaa tunikiangalia filamu zenye ninapenda kama zile za Marvel. Ama za Superman nakaa nikiziangalia. Lakini kwa maramingi silali mapema kama ninalala usiku sana.

Wakati wa jua kali, ninapenda kukunywa majimingi na pia kutafuta kukula ice cream. Kwa iyeze kunipunguzia joto. Na pia maramingi napenda kutafuta kivuli, ndiyo nisichomwe najua kwa sababu mimi mwenyewe ninafanya kazi ya jua kali. Sasa ninapenda kutafuta vile ninajifunika jua, miale ya jua. Inapararisha nguo pia na inaweza choma ngozi hadi uumie sana. Sipendi hivo.

Kwa maramingi ndivyo niongeze uzalishaji wangu Nina jifungia, ninajiambia Leo nisipomaliza hii kazi fulani Siendi kulala kabisa Ninajiambia nisipomaliza, nitabaki hapa Adi nimalize ndo ndipo niende nilale Sasa nina lazimisha niendele na kazi yangu Adi nimalize vitu ninahitaji kufanya na hivo venye najilazimisha hivo Najipata nafanya kazi zaidi Ndiyo inaniongezea kwa uzali shaji wangu pande wangu.

Inalingana kule niliko. Nina wifi katika nyumba yangu na nikiwa kwa nyumba naitumia hiyo wifi. Lakini nikienda inje kufanya kazi zangu za juakali siyezi enda na hiyo wifi. Inabidi nimenunua data ya simu ndipo nieze kukua mtandaoni nikiwa inje ya nyumba. Sasa ninatumia zote mbili. Natumia wifi, ndani ya nyumba, natumia data ya simu inje ya nyumba.

Tabia ya watu inayonichukiza ni tabia ya kuvuta sigara karibu na watu wenye hawavuti sigara na hawavutii eneo la kuvutia sigara mtu anavuta tu sigara mahali popote bila kujali kama watu wengine walio karibu naye wanavuta ama hawavuti. Hataki kujali kama hiyo moshi inawadhuru Yeye ni kuvuta tu anataka kuvuta asikie vizuri hiyo tabia yanichukiza sana kwa sababu inamanisha huyo mtu hafikirii watu wengine anajifikiria tu yeye peke yake.

Chakula ninachokula mara mingi, ni chakula kinaitwa chapati, ni unga imefinywa na ikapakwa mafuta na ikaekwa kwa moto, kwa mafuta ya moto. Na hio chakula ni tamu tu Unaeza ikula na kitu yoyote Unaeza ikula na soda Unaeza ikula na maragwe ama uikule na nyama ama uikule peke yake tu hivo iko tamu tu hivo na pia rufu yake inavutia.

Kwa sababu mimi ni mwalimu ninasaidia jamii yangu kwa kufundisha watoto wenye walio kidato cha chini kwa jami yangu nawafundisha Ndiyo wakieza kuhitimu mitihani waende waeze kuwa watu wakubwa waeze kuwa madaktari wengine waeze wafanya engineering Sasa na ninafanya kwa jamii yangu ninasaidia kwa kuwa mwalimu Kwa kufundisha watoto wa jami.

Ndivyo kabisa, ninapenda kuogelea. Kutoka nilipokuwa mtoto, nilikuwa nafanya kuogelea karibu kila siku. Lakini vile nimekua mkubwa sina wakati wa kuenda kuogelea sana, lakini bado napenda kuogelea. Kila ninapopata wakati ninaenda kuogelea na siyei ni kitu ninafanya kwa muda wowote lakini sasa shida ni kukiwa na mvua siwezi ogelea kamwe kwa sababu baridi ni mingi Lakini napenda kuogelea sana.

Tunda langu la kupendezwa ni ni tunda la nanasi ama laitua pineapple. Napenda hili tunda kwa sababu harufu yake tu inaeza inavutia kivyake, harufu peke inavutia. Tunda lenyewe la vutia kwa rangi vile linaonekana tu. Na pia ukili ukikula hili tunda ni tamu kwa ulimi. Na ni unaezaitengeneza kwa juisi, ukunywe ama unaeza ikula hivo hivo hilo tunda unaeza likatakata ukule. Na pia unaeza lieka kwa vyakula vingine, iyo maji yake, waeza eka kwa chakula kingine ukipika na nitamu tu hivo.

Rafiki yangu wa karibu sana anaitwa Elijah na tulikutana karibu miaka kumi iliyopita tulikutana tukifanya kazi ya usafi na ya kuosha choo wale watu wanaitwa chura kufanya kazi za kuosha choo tulikuwa tunaosha kazi ya choo pamoja na tumejuana kwa muda mrefu na ninamwamini kwa sababu anaeza nisaidia kitu chochote nikihitaji na pia mimi naeza msaidia kitu chochote Huwa hatuongei kila siku kamwe Hata tunaeze enda karibu mwezi ama miezi mbili bila kuongea lakini sisi ni marafiki Tukikutana tunaongea ni kama hatukuwahi acha kuongea Tunakosa kuongea kwa sababu kila mtu ana shuguli zake za kila siku zenye hana muda wa kuongelesha mwengine Lakini sisi ni marafiki bado.

Nikijipangia kazi yangu mara mingi jumatatu huwa siendi kazi ninajipatia siku ya kupumzika kwa jumatatu Alafu ikija jumanne ninaenda kazi ndio ninaenda kazi kwa siku zenye zimebaki sita naenda kazi Lakini jumatatu huwa siendi kazi. Hii hukuwa siku yangu ya kupumuzika.

Wikendi mara nyingi nina najipata nikifanya usafi. Usafi kama kuosha nyumba na kuosha nguo zangu. Kwa sababu hiyo ndo kazi yenye ninaeza fanya nikiwa kwa nyumba kama sijatoka kuenda kazini. Na kama sina kazi ya mtandaoni pia, ndivyo ninapata nikifanya hio kazi ya usafi. Lakini wikendi zingine nikieza kupatana na familia ninaenda matembezi. Lakini hiyo si kitu nafanya kwa wikendi mingi. Wikendi mingi ni kazi ya usafi ninafanya.

Kuenda maonyesho ya sanaa la sivyo Sijawai pata fursa ya kuenda maonyesho ya sanaa Labda kwa sababu nina kazi mingi za kufanya wakati mingi ama kwa sababu sijai tu pendezwa nazo ama sijaipata mtu wa kuniambia vile ni mzuri ndio niende Lakini sijawai enda kamwe.

Ningependa kutembelea mji uko Japan, nitembelee mji wa Hiroshima na Nagasaki, nieze kuona mahali kuli porushwa pale paliporushwa zile vilipuzi kutoka Amerikani. Ningependa kutembelea hapo nione vile kuna kaa saa hizi na pia nieze kuelezewa historia na wale wanaoishi hapo hapo.

Kumbukumbu ninayo mzuri nilipokuwa mtoto ni wakati wa krismasi tulipokuwa kila wakati tunavalishwa nguo zinazofanana na mandugu zetu wo sisi wote na tunaenda kanisani tarehe 25 na pia 26 tunaenda kuimba kanisani tunafanya kwaya kuimba kanisani na tunashiriki, ndiyo tuweze kushinda, ndiyo tuweze kupewa soda na mkate na tulikuwa kila krismasi tulikuwa tunavaa nguo zinazofanana sisi wote tunatoka kwa nyumba tunafanana Ilikuwa wakati mzuri lakini sasa saa hizi sisi ni wakubwa hatufanyi hizo tena Sasa saa hizi ni kumbukumbu tu ninazo.

Ndivyo ninawafahamu majirani wangu lakini siyo wote kwa sababu siyo wote nimeweza kukutana nao wenye nimekutana nao ni wachache kama watano na nyumba ninayo ishi ina majirani karibu hamsini. Sasa kwa hao wote watano pekee ndio wenye ninafahamu na ni kwa sababu nimeweza kutana nao. Hao wengine sijai kutana nao kwa sababu so sasa siwajui.

Mahali nilipozaliwa panaitwa Kakamega na kitu cha kuvutia sana katika eneo hilo ni kuna jiwe linalotoa maji. Linaitwa Crying Stone ama jiwe inalolia. Hilo jiwe limesimama ni refu na linatoa maji. Hakuna mwenye ashaielewa maji yanatoka wapi katika jiwe. Lakini ilo jiwe latoa maji baridi na watu wanachota ayo maji wanakunywa ni maji safi baridi Lakini hakuna mwenye anaeza elewa ayo maji hutoka wapi kwa jiwe.

Utotoni nilikuwa napenda sana kuendesha baiskeli. Ningeweza kuendesha baiskeli kwa kama siku mzima bila kurudi nyumbani. Hadi wazazi wadhani nime wafikirie nimepotea. Ni kitu nliikuwa napenda kufanya sana na marafiki zangu. Tungeenda kuendesha kutoka asubuhi hadi jioni na hata tusiweze kurudi mapema hiyo jioni. Turudi na giza.

Chakula ninachokipenda zaidi ni supaghetti Supagheiti wengine wanaita nodules ni tofauti kidogo lakini zinakaribiana. Naikipenda kwa sababu hichi ni chakula unaweza kula peke yake ama uneza kula na wali ama unaweza kula na nyama, unaweza kula na chapati, unaweza kikula na kitu yoyote hii chakula ni tamu pia vile unaweza kikunywa hadi na soda ama hata na maji baridi, ni tamu tu.

Ninafanya mazoezi kidogo asubuhi na kidogo jioni. Sasa nawezasema nafanya yote asubuhi na jioni. Kwa sababu asubuhi nafanya mazoezi ya kuruka kamba kabla nioge. Na jioni nafanya mazoezi ya press up ile ya kujiamsha. Nina lala chini nikijiamsha. Sasa ndiyo ninafanya asubuhi yote na jioni pia.

Ndivyo, ninapenda asali sana kwa sababu nitamu, nitamu kwanza na pia asali unaweza tumia kwa kuweka kwa chai, kama sukari, uneza paka kwa mkate, nitamu kwa mkate, unapukipaka na pia asali ni kitu mzuri kwa afya ya mwili Alafu asali ni ile kituenye hawezi haribika kabisa hawezi oza kamwe ile asali ya nyuki haiozi.

Sipendi kusimamiwa kabisa na pia sipendi kusimamia Sasa mimi ninapenda hiyo mlango wa tatu Ninapenda kujisimamiwa na sikusimamiwa na sipendi kusimamia mtu Lakini ikifika lazima nisimamie ama nisimamiwe Nineza chagua kusimamia mtu na wala sikusimamiwa kwa sababu sipendi kuambiwa kitu cha kufanya Wakati wa kufanya vile kinaitaji kufanywa Ninapenda kukua na uwezo wakujichagulia na ukisimamiwa hauna uwezo kamwe.

Ndivyo, nina penda sana kuchezangoma sana sana wakati nina po baki pekee yangu kwa nyumba nina chezangoma Ndivyo, nisikue na upweke na pia nina chezangoma nikiitaka kulala ata saa zingine ninalala ngoma zi kicheza zina nisaidi ya kupata usingizi.

Ndivyo, ninapenda kufanya kazi nyumbani, hata ningependa sana kufanyia kazi nyumbani kwa sababu nyumbani nikiwa nina nina uwezo wakufanya kazi wakati wowote ninataka, ninaweza fanya kazi na vyenye ninataka, umakinifu ninapata kwa nyumbani, si umakinifu nitapata kazini kwa sababu nyumbani kumetulia, nyumbani kwenye ninakaa kumetulia, hakuna kelele kamwe na sihitaji mtu kuniskuma ndiyo nifanye kazi sasa ya ninaweza fanya kazi ya nyumbani na ninapenda kufanya kazi nyumbani.

Ndivyo, kama miezi tatu iliyopita, nilienda bahari hindi huko Mombasa na nikaangalia hilo bahari. Hadi nikaogelea ndani, maji ni ya chumvi na yanafanana na sky ni rangi ya blue, maji ina rangi kama ya blue. Nilifurahi sana kwa sababu ni kubwa mno nilikuwa sijai ona bahari, ilikuwa mara yangu ya kwanza.

Kwa sahizi la hasha. Situmii teknolojia ya sauti kwa sababu sijaeza kupatana na zile vyombo. Zinazo niruhusu nieze kutumia hio teknolojia. Sasa kwa saa hizi bado lakini ni kitu ningependa sana kutumia. Kwa sababu saa hizi teknolojia ndiyo kusema na usipojifundisha teknolojia utapitwa na wakati. Sasa ningependa lakini sijeza kupata yu nafasi.

Kila ninapoanza kazi, kitu ya kwanza kufanya, ninaomba mungu, anipe ujuzi na uweza wa kufanya hiyo kazi. Alafu pia, ninajaribu kuandika zile, vitu zenye ninataka niweze kufanya kabla mwisho wa hiyo siku, ama mwisho wa hiyo kazi, vitu zenye ninataka nikue nimeweza kufaulu kufanya. Ndivyo nikiendelea hivyo, ninaona kama ninaendelea kufaulu ama kama ninalemewa na hiyo kazi Ndio siku ikisha ama wiki ikisha ama hiyo kazi ikija kuisha, nijue kama nimefaulu hiyo kazi.

Nilishai kupata nina uzoefu wa kulala ovyo ovyo, kulala tu kwa nyumba ovyo ovyo, hutaki kuenda nje na nikajipata na nina kosa pesa, kwa sababu siendi kutafuta kazi, siendi kutafuta pesa, nakosa kazi, nakosa pesa hadi karibu nakosa chakula Nikashangaa nilijipata aje hapo, sikuwaielewa, lakini ni uzoefu mbaya sana, kwa sababu utakufa maskini.

Ndivyo, ninapenda kumla samaki sana na hivi ni kwa sababu samaki ana afya zake, analeta kwa mwili wa mtu na nimtamu tu pia ukimla samaki Lakini si ati ninakula samaki kila siku Kwa sababu pia ni bei kali Indivyo, lakini ninawapenda sana kula samaki.

Kwa sana mi hukunywa kahawa wala sio chai na ninapenda kunywa hii kahawa asubuhi kila siku asubuhi na kahawa yangu naitengeneza hivi nachemsha maji moto na ninaeka sukari kwa umbali kabisa na alafu naongeza drinking chocolate alafu ninaongeza kahawa na ninafinyilia ndani maji ya ndimu kama kitu ya mwisho na hiyo ndoo kahawa yangu naipenda hivyo na ninakunywa kila siku asubuhi.

Ningependelea sana kurudi ujana Ningependelea sana kama ningepata iyo nafasi vitu ningefanya, ningefanya vitu tofauti sana na zile nilifanya kujipata mali nilipo Ningefanya vitu kwanjia tofauti Ningenunua vitu tofauti zenye zinge niletea pesa kwa muda wasa ahizi lakini Iyo ni wakati uliopito Sasa ndivyo ningeweza sana kupenda kurudi ujana.

Nikiwa shule ya sekondari nilikuwa nikijihusisha na wanafunzi wa wale wanafanya mambo mabaya nilikuwa na kikundi kibaya cha wanafunzi Alafu siku moja tukafanya makosa, tukashikwa, tukafukuzwa shuleni, nikarudi nyumbani, nilijipata pekee yangu nyumbani Hilo tukio lilinisaidia kwa sababu lilinifundisha ya kwamba vituko ninavyo vifanya nikiwa na wanafunzi wenzangu nitakuja jipata pekee yangu baada ya kumaliza shule Lilinifungua macho na nikaacha kutembea na vikundi vibaya vya wanafunzi mapema mapema nikajua shuleni nilienda pekee yangu na nitatoka pekee yangu.

Kuwatia moyo wenzangu wanapokuwa chini kimawazo, ninawatia moyo kwa kuwaambia hakuna kitu kinachoendelea milele, kila kitu kina mwanzo na kila kitu kina mwisho. Hakuna kitu kinachoendelea milele. Nikiwaambia hivyo, wanaona kwamba, ndivyo ni ukweli, hakuna kitu kitafanyika milele namanisha hizo shida wanazopitia siku moja zitakuja isha. Sasa ninawatia moyo hivyo.

Ndivyo, ninapenda kusoma maono ya mitandaoni, lakini sichhukuli umanani kwa sababu Iyo maoni ni maoni ya mtu tu yoyote na mara mingi haisemi kitu kinachofanyika na pia mara mingi ni maono ya kukejeli tu, hakuna kitu ya maana inasema Lakini napenda kusoma maoni kuona watu wanafikiria nini kuhuu ilo jambo ama tukio lililoekwa apo mitandaoni.

Kwa kweli nitasema simu. Simu ni kifaaa cha teknolojia ile ambayo siyezi ishi bila kwa sababu simu ina nisaidia vitu mingi sana. Sio kazi peke yake lakini pia napata simu ina nisaidia vitu zingine kama mawasiliano na watu wengine na pia kupata ujumbe kutoka inchi za mbali na kupata habari. Habari, si lazima nikue na televisheni ndio niya. Ujue habari zina zondelea nchi zingine lakini simu pekee yanipea habari kutoka mbali.

Mara mingi ninaye hifadhi data yangu katika Google Cloud Nina popata data yote ninaona niya maana kama ni picha wimbo ama video Ninaieka kwa Google Cloud hivi ninaeza ipata kutumia kifaa chochote kile Ninaeza ipata nikiwa kwa kompyuta ama ninaeza poteza hiyo kompyuta ama simu Ninunuwe ingine mpya Lakini ba bado hiyo data niteza kufikia bora tu ningie kwa account yangu ya Google Then nitazipata.

La hasha. Sipendi kuoga kwa majimoto kabisa. Ninapenda maji baridi ya kiniangukia kwa mwili. Nina jisikia mchangamufu kila saa. Ninapooga maji baridi. So kwa sasa kwa hivyo ninapenda maji baridi. Kama ni asubui, ama jioni, ama usiku, ama mchana majibaridi tu. Majimoto siogi nayo kamwe.

Wakati ninao fanya kazi vizuri zaidi ni wakati wa jioni na usiku Kwanzia saa mbili jioni hadi asubuhi ya saa kumi asubuhi Ninafanya kazi vizuri wakati huo Mimi ni mtu wa usiku mchana mi sifanyi kazi vizuri vile ingawaja nikiwa kama sina chaguo lingine nitafanya kazi ndivyo Lakini mimi nigependelea kufanya kazi usiku kwa sababu nafanya kazi vizuri usiku.

Ndiyo uweze kuhimiza ushirikiano katika timu kueleza wachezaji ama wahusika wote waeze kujua kwamba wote wana lengo moja na haihusiki ni nani mwenye ataeza kuwafikisha kwa ilo lengo Lakini wote moja akifikisha ilo lengo wote wamefikisha ilo lengo moja akishindwa kufikisha lengo Basi wote wameshindwa Wamelemewa wote wako pamoja Kila kitu enye mmoja anafanya inahusu wote pamoja Sasa mmoja akikosea wote wanafaa kuumia na mmoja akipata mafanikio wote wanafaa kusherekea.

Kuhishi kwa siku moja peke yake bila teknolojia ndivyo ninaweza. Hiyo ni muda mfupi sana kwa ku kuhishi bila teknolojia. Hata naezaenda hata wiki moja bila teknolojia. Lakini ikizidi sasa kuzidi kushinda hiyo wiki hapo naezapata shida. Lakini siku moja pekee ni fupi sana naezaishi bila teknolojia kwa siku moja.

Kujifurahisha kwangu ninajifurahisha kwa kutumia chakula, mimi napenda chakula. Hiyo ndio hunipea raha. Badala ya kama pombe, ama anasa ninajifurahisha kwa kujinunulia chakula tamu, nile nifurahi. Na jaribu kutafuta chakula yenye itanipatia afya pia.

Ndoto yangu kubwa ni nieze kuishi mbali na mji niishi kijiji si kijiji mbali sana lakini ni kijiji mahali kwenye ninaeza panda chakula changu mi mwenyewe nipande chakula na sana sana nataka nipande mahindi nataka nikuwe mkulima mkubwa wa mahindi iyo ndiyo ndoto yangu kubwa.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe ya kuzaliwa, yangu ya kuzaliwa. Kwa sababu wakati kama huo, huwa ninafurahi sana, nikiletewa zawadi na marafiki zangu na familia pia. Kama mwaka uliopita, nililetewa zawadi ya pressure cooker na nilieza sana kufurahi. Hasa hio ndo sherehe yangu, ninayopendezwa sana nayo.

Ndivyo, ninapenda sana kutembea msituni, sana sana usiku, kwa sababu nikitembea msituni, usiku, ninaeza pata vitu mingi sana zenye, sitazipata mchana, na pia ninaeza kupata vitu kama wanyama, wamelala, ninaeza kuwapiga picha, ninapendezwa sana na wanyama wamelala.

Ndivyo, ninapenda kwenda pwani, na sababu ni mingi sana kuanzia kwa chakulatamu, na pia kuungana na watu wanaishi pwani, lugha yao wanaongea lugha tamu, tu kiswaili yao ni sanifu, na pia watu wa huko niwarembo mno, wasichana wa huko niwarembo, sasa ninapendezwa na vitu kama hizo.

Kila asubuhi ninapoamka kitu cha kwanza nafanya kabisa ni kurukaruka kamba kama mara mia moja hivi nikimaliza kuruka kamba ninatengeneza kahawa yangu kwa kuchemsha maji moto kabisaa na ninaweka maji ya ndimu Alafu ninaeka drinking chocolate naeka sukari kwa umbali alafu ninaeka kahawa Alafu hiyo ndio ninakunyua Kabla niingie bafu kuoga Nikimaliza kuoga Sasa naeza enda kazi.

Kwa kabisa ninapenda kuandika kwa kompyuta, sipendi kuandika kwa mkono Kwa sababu nikiandika kwa mukono hati yangu inaezakosa kusomeka Lakini ni kiandika kwa kompyuta itasomeka tu na pia nikiandika kwa kompyuta ninaezazieka kwa kompyuta zibakie hapo kompyuta inaeza hifadhi vitu nimeandika hazipotei Lakini kwa kuandika kwa mkono zinaeza potea maandishi yangu yanaeza potea na ninaeza hitajika tena kurudia Lakini kwa kompyuta hayapotei yanaekwa na kompyuta papo hapo.

Filamu ninayoipenda ni ya Marvel Studios na sana sana ni ile ya Infinity War ni kuhusu huyu mwenye alikuwa anajiita Thenos alitaka kumaliza nusu ya dunia ndivyo vitu zinazo watu wanaobaki waeze kutumia zile resources ziko kwa dunia wakiwa watu nusu kwa dunia alafu wanaeza toshelezwa na zile resources zimebaki kama chakula, mashamba na kazi watu nusu wakienda, nusu wenye wanabaki watakuwa na maisha mazuri hiyo ndo filamu naipenda sana.

Kwa kabisa ninapenda kusoma vitabu vya kuhusu pesa vitabu vinavyoufundisha mimi jinsi nininavyoweza kuwa tajiri ni nini nahitaji kufanya na ni nini nahitaji kutofanya ndivyo nieze kuwa tajiri kimaisha maishani mwangu kama kitabu kama mfano ya hiyo ni kama Rich Dad, Poor Dad, Richest Man in Babylon.

Kwa mara mingi ninashughulikia wateja wangu kwa kuwasikiza na kujaribu kuwapea kile wanachohitaji nihakikishe kwamba wametoshelezwa na huduma yangu. Kwa sababu mteja ndiyo mwenye analeta faida kwa biashara bila mteja hakuna biashara. Sasa mara mingi najaribu kuhakikisha mteja wangu ametoshelezwa kwa kumsikiza.

Ndivyo, nimesafiri kwa ndege mara kama mbili hivi tangu nizaliwe Nilikuwa natoka Nairobi, nikielekea kisumu Nimesafiri mara mwisho ilikuwa mwaka wa elfu mbili, ishirini na mbili na mara kwanza ilikuwa mwaka elfu mbili, kumi na nane na nimesafiri mara, si mara mingi lakini.

Mara mingi nikijua nina mkutano, ninajiandaa kwa kusoma zile zile vitu zinaenda kuongelelewa kwa huo mkutano. Na pia ninajiandaa kwa kusoma zile vitu zenye tuliongelelea kwa mkutano uliopita na hazijaeza kufanywa. IHizo ndo zile vitu ninaenda kuuliza mbona hazikufanywa. Ndiyo waeze wakijibu, alafu niulize zile zenye tunaenda kuongelelea, nizisome pia, nizielewe, ndiyo nieze kuuliza maswali kulingana na na zile vitu tutakuwa tunaongelelea kwa mkutano Sasa ninajiandaa kwa mkutano kwa kusoma mbeleni kujitarisha mapema kabla ya mkutano.

Mara mingi nikiwa na tatizo kazini nalishambulia kwa kujaribu kwanza kulitatua mimi mwenyewe kwa kutumia Google Search. Nikishindwa kabisa ninajaribu kuuliza wafanyikazi wenzangu, waeze kunisaidia, wanieleze ni namna gani naeza tatua hilo tatizo. Nikishi lemewa kabisa basi naenda kwa mkubwa wangu Supervisor nijaribu kumuuliza nisaidie vile ninavyoweza kulitatua mara mingi siezi fika huko nina Ninalitatua kwa kutumia Google search Nikilemewa mara mingi ninamalizia kwa kuuliza wafanyikazi wenzangu sijai jipata nimeenda kuuliza mdosi wangu anisaidie kulitatua Lakini nikilemewa, wakilemewa kunisaidia nita itabidi nimefika kwake.

Mara mingi ndivyo nieze kushirikiana na timu, ninafanya chochote kile kinachohusu kujenga timu, kama kufanya mazoezi pamoja, na pia kwa kuhakikishia timu kwamba sisi wote, tunalengo moja, kama ni lengo la kushinda, mchezo, tunalengo moja, wajue nikipoteza, kila mtu amepoteza, sisi wote tumepoteza, sasa tunafanya kushirikiana pamoja.

Kusema ukweli napenda chakula kilicho na mafuta lakini si mafuta mingi sana napenda kilicho tu na mafuta kiasi ile inayotosha kupika lakini chakula cha mafuta mingi si tamu sipendelei kamwe pia kwa sababu mafuta mingi yanaleta shida za kiafya kimwili na mafuta mingi ya naleta high cholesterol iyo pia si mzuri kwa afya ya mtu.

Kama kuna ujuzi sana ningependa kujifundisha ni ujuzi wa kuendesha gari. Sijawai jua kuendesha gari na hilo ndo hiyo ndo kitu ninaweza taka kujifundisha. Huu mwaka unaokuja ni kitu ni ile kitu ninataka kujifundisha. Heri nilipe niende shuleni nilipie nifundishwe kuendesha gari.

Ushauri ningeo, ningetaka kumpea mtu mwingine ni ajue ya kwamba. Kwa hii dunia, hakuna mtu anajali hata kidogo kitu unachofanya. Hakuna mtu anakuangalia, hakuna mtu anakufikiria na hakuna mtu anajali. Kama unataka kufanya kitu chochote, fanya, usiogope. Kama unataka ku kuvalia nguo fulani, unataka kula chakula fulani, fanya kitu nataka, hakuna mtu anajali. Kwa sababu mara mingi watu wanafikiria watu wanajali, wanawafikiria. Wanaogopa kufanya vitu wanataka kwa sababu wanaogopa watu watafikiria vitu tofauti guwahuzu. Hakuna mtu anakufikiria uko peke yako. Fanya kitu najisikia.

Kwa siku ninaoga mara moja pekeake na hiyo ni asubui, naoga asubui, pekeake Siezi sema ninaoga jioni na siezi sema ninaoga mchana. Kitu kinaeza fanya nioge mara mbili ni labda ninyeshewe kabisaa mchana, nikirudi nyumbani nioge. Nikinyeshewa mara mingi lazima nioge, inanisaidia kupunguza ubaridi ya mvua kwa kuoga. Lakini mimi naoga maramoja kwa siku.

Mfumo wa simu ningependelea sana ni mfumo wa simu za mtandao Kwa sababu simu kama hizi zimefanya mawasiliano kukua rahisi na pia unaezawasiliana na mtu mwenye ako mbali sana na wewe Kwa kutumia video unaezamwona Ukitumia kama whatsapp ama telegram unatumia video kumwona na hivyo naeza mpea maelezo kwa kufanya kitu chochote unachotaka afanye akiwa mbali hauna wasiwasi.

Kwa mara mingi ninapendelea joto na sio baridi. Kwa sababu baridi mara mingi yaeza fanya mtu akuwe mgonjwa. Anapata ugonjwa inaitwa hypothamia na sipendelei kabisa ugonjwa kama hiyo yaeza ata ua mtu. Lakini joto ukiwa na joto mingi hauwezi kuwa mgonjwa juu ya joto. Unatoa tu nguo labda, unatafuta fan, inakupea baridi. Unajipepeta wapata baridi lakini baridi mingi yaeza uwa joto haiezi uwa.

Viatu ninavyopendelea sana ni viatu vya aina ya Timbaland navipenda kwa sababu hizi viatu vinadumu, vinadumu kwa muda mrefu ukivalia na pia ni viatu vinakalia mzuri sana, vina rangi nzuri mingi na muundo wake ni muundo mzuri na pia ukivaa ukivalia vile viatu, unaskia vizuri, ukikanyaga ndani ya hizo viatu, unaskia comfortable. Ni viatu vinapendeza sana.

Kwa mara mingi ninapenda kuvalia t-shirt, na t-shirt mimi sipendi shati, halafu napenda kuvalia khaki trousers, ama troza ya si yenye si ya ofisi. Napendelea kuvaa hivi kwa sababu sipendelei sana kuvaa official, napendelea kuvaa nguo zenye si official.

Kwa sana mimi napendelea rangi nyeusi. Naipenda rangi nyeusi kwa sababu inanikumbusha ngozi ya rangi yangu na ngozi ya rangi ya watu wangu kwenye ninatoka. Tunangozi nyeusi. Kila kitu ninacho kwa nyumba ni rangi nyeusi kama kitanda changu ni rangi nyeusi malazi yangu ni rangi nyeusi Viti ni rangi nyeusi na hata pia pikipiki yangu ni rangi nyeusi najipata tu nimependa tu rangi nyeusi Sijai elewa kama nitaiacha lakini naipenda tuivu.

Mchezo ninaopenda kutazama sana sana ni mchezo wa olimpiki haswa kwa kuogelea Ninapenda sana kuangalia olimpiki kuogelea kwa sababu Hawa wachezaji wanapoogelea waki wakiruka kwa maji ninajisikia ni kama ni mimi ninaruka kwa hayo maji Kila sawa napiga mbizi ninajisikia ni kama mimi ndiyo ninapiga mbizi. Ni kwa hivyo ni kwa sababu hata mimi mwenyewe napenda kuogelea sana.

Mazingira ya kazi ninayoipendelea ni yale mazingira imetulia, hakuna kelele. Mazingira kama yale yanapatikana kwa maktaba. Mazingira kama hayo una eza waza vizuri, una jiskia mawazo yako. Na hakuna kelele ile itafanya upoteze mawazo yako.

Ndivyo kabisa, ninapenda kujaribu vyakula vipya. Kama juzi nilikuwa najaribu vyakula vya Nigeria, inaitwa Ofufu. Sijui ilikuwa aje, lakini nilipewa hio chakula na ilikuwa tamu zaidi. Sasa mara mingi ninajaribu chakula kipya. Hata kama kesho, ninataka kujaribu chakula ya kipya kinaitwa sushi. Naskia ni samaki yenye imeekwa mchele ndani.

Ninapofurahi kuwa nyumbani mara mingi, ninafunga mlango, ninafunga dirisha, nina kuwa kwa giza Alafu ninaanza kuangalia filamu zangu zile ninapenda kabisa. Zinaweza kuwa zile za kuchekesha, ama zile za vita, ama zile za kufanya utafiti dhidi ya watu waliofanya mabaya kwa wengine kama zile new new detectives ama FBI files Lakini mara mingi ninakaa peke yangu nyumbani nikifurahi na kwa kuangalia video.

Kwa zaidi natumia simu yangu kwa kuingia mtandao na pia kwa kufanya kazi yangu ya mtandao ya kufanya deliveries kwa kampuni ya Glovo na pia ya Uber Kwa sanasana ninaeza sema natumia simu yangu kwa mtandao sanasana Kwa sababu lazima nikuwe na data ama nikuwe na wifi kila wakati.

Kwa kabisa ni napenda kahawa na siyo chai kahawa ina nisaidia kukaa mchangamufu wakati nasikia kulala ama wakati nasikia kama ni mechoka na pia kahawa ni ninaonelea kama ni rahisi kutengeneza naweza itengeneza kwa haraka sana kuliko chai So kwa hivyo ni napendelea kahawa na siyo chai.

Kwa maramingi ni ninawasiliana na wafanyikazi wenzangu ana kwa ana kama tuko karibu moja kwa moja Lakini wakati walikizo kama tuko pamoja na wasiliana nao kwa kutumia Whatsapp Kwa ujumbe kutuma ujumbe na Whatsapp sana sana hatupigiani simu kwa sababu huwezi jua mwingine ako wapi anafanya nini na kama atashika hiyo simu huwezi jua Lakini ukituma ujumbe mfupi kwa Whatsapp Ataona na ajibu wakati anaeza jibu.

Kila asubuhi ninapoamka kitu cha kwanza nafanya ni kufanya mazoezi ya kurukaruka kamba na ruka kamba kwa dakika karibu ishirini ama thelathini Alafu kitu nafanya cha pili ni kutengeneza kahawa ninywe alafu ndio nioge hio ndio mpangilio wangu mazoezi kahawa alafu kuoga.

Malengo ninayo sana sana ikikuja kwa kazi yangu ni kuweza kupanda cheo cha kupata mshahara mkubwa. Si kupanda cheo cha mamlaka pekeake, bali ni kupanda cheo cha malipo. Nieze kuingia kwa ile cheo cha malipo ya juu, ndipo nieze kupata malipo mazuri kazini.

Ninaweza sema nina kipawa cha kusahau na kuachana na mtu asiyetaka chochote kuhusikana na mimi. Kila wakati nina kutana na mtu na labda tunakosana, maybe labda nimemkosea ama yeye amenikosea na ninataka kuachana na kusumbuana na yeye kwa mudamrefu ninakile kipawa cha kujisahaulisha sana haraka na mtu yote ule. Ambaye ni nafaa kujisaulisha na yeye.

Ninapendelea suruali, sio sketi. Kwa sababu suruali ukiwa nayo hauwezi hisi baridi kama sketi. Alafu pia suruali waeza kimbia nayo, ukiitaji kukimbia, unaeza ruka mahali kama mahali pale ungeshindwa kuruka kama una sketi. Na pia hauhitaji kujichunga vile unavyokaa ukiwa na suruali na sketi naya lazima ujichunge unavyokaa la sivyo utaonekana waziwazi na ndani.

Aina ya keki ninayoipenda haswa ni keki ya ina ya vanila. Naipendalea kwa harufu yake, harufu ya vanila, na pia muonjo wake, hiyo muonjo ya vanila. Ni keki tamu sana. Vanila ndio ile inaipatia ile harufu na ile muonjo ule mtamu sasa.

Kitu kinachonipa motisha kazini haswa ni kwamba hiyo kazi ni kifanya kwa bidii nitakuja panda cheo na niweze kupata cheo mzuri nifikie kiwango kile ninapewa malipo mzuri hicho ndicho kina nipatia motisha kazini nieze kufanya kazi kwa bidii nikijua nitakuja kupanda cheo.

Mahali pa ibada ninaenda kama mara moja kwa mwaka. Ninaenda tarehe 26 ama tarehe 25. Ndipo ninaenda mahali pa ibada. Ndio ninaenda ninaangalia wanaoimba kwaya wakiimba. Ninaburudika kwa kusikiza zile kwaya zinazoimbwa ile siku ya sherehe.

Maramingi changamoto ni nazo kutana nazo kazini kwa sababu kazi yangu ni ya jua kali. Napatana na changamoto kama ya mvua, mvua kubwa inani nyeshea, inaniharibia siku, siwezi fanya kazi vilivyo. Na pia saa zingine ninashikwa na polisi, akinishika nikiendasha pikipiki, labda sina leseni imeisha. Hizo ndo changamoto napatana nazo sana sana ni jua kali, mvua ama kushikwa na polisi.

Kwa wiki ninafua nguo zangu mara mbili pekeake Sijui kama hio ni mara mingi ama kidogo lakini mimi sipendi kukaa na nguo chafu kwa nyumba Kwa hivyo ninajipata nimefua marambili sana sana ninafua jumamosi na jumatano Sasa yoni marambili kila wiki.

Mazoezi ya mwili ninafanya marambili kwa siku. Asubuhi ninafanya ya kuruka kamba na jioni ninafanya ya kukimbia. Hiyo ni marambili kila siku. Lakini kama ni wikendi na sina kitu cha kufanya kama kufanya usafi, ninafanya mazoezi ya kutembea pia. Hiyo inaweza kuwa kama maratatu sasa, lakini sana sana ni marambili pekee kwa siku.

Kutokana na vitisho vya mtandao maramingi ndio nijikinge Ninajichunga sana vitu ninavyo weka mtandaoni Nikifungua siweki picha zangu nikifungua akaunti yoyote mtandaoni Siweki picha yangu ya ukweli na siweki majina yangu ya ukweli Vivyo hivyo mtu haezi tumia hizo vitu zangu za ukweli kuni ingililia mtandaoni Kwa sababu kila kitu watakutanana ya mtandaoni siyo ukweli na kwa sababu siyo ukweli hawezi ni pata mimi mwenyewe.

Sipendi kuvaa ndevu kamwe, mimi ninapenda kunyoa ndevu. Kwa sababu nikiwa na ndevu mara mingi napata ni kama zinaniwasha sana. Sasa na na pia zinanikalia vibaya. Na pia zina zinanikaa ni zinakaa nikama ni uchafu kwangu, zinashika uchafu nikila Sasa ninaonelea ni mzuri nizinyoe, ninazinyoa zote.

Shughuli zangu, kunapokuwa na mvua. Kama nitakuwa nimeenda kazi na kukuwe na mvua maramingi, naishia kunyeshewa, inaniharibia kazi, lakini kama ni nina mwavuli na nimeenda kazi na kunanyesha, ninaishia kutengeneza pesa mzuri kwa sababu si watu wote wanataka kufanya kazi kukinyesha. Na wale wachache wenye wanafanya kazi kukiwana mvua wanalipisha pesa mingi siku nishai tengeneza pesa mingi kukinyesha ilikuwa miezi mbili iliyopita Nilitanganeza karibu laki nne kwa sababu kulikuwana mvua pesa yenye sijawahi tenganeza kamwe.

Wakati ninapohitaji msaada kazini, siogopi kamwe kuitisha msaada kwa wafanyikazi wenzangu. Kwa sababu wafanyikazi wenzangu pia ni watu wanasaidiana, ni watu wakusaidia mtu akihitaji usaidizi. Lakini kabla niende kwao, ninajaribu kutumia Google search. Nikishindwa naenda kwa wafanyikazi wenzangu kuitisha msaada, siogopi kamwe kuitisha msaada nikihitaji.

Ndivyo ninatumia mtandao wa kijamii kama X ilikuwa inajulikana kama Twitter na pia kuna Facebook Ninaitumia sana Haswa kupata habari za punde hivi vitu zinavyo fanyika nazitumia hizi mtandao za jamii kufuatilia kitu kinachoendelea katika inchi na pia ulimwenguni.